Kibinafsi, mimi hupenda kusoma gazeti kwa sababu hunisaidia kufuatilia habari muhimu za kijamii, kiuchumi na kisiasa. Kusoma gazeti hunipa mtazamo mpana kuhusu kinachoendelea nchini na duniani. Jambo linalonisaidia kuelewa mabadiliko yanaoathiri maisha ya kila siku. Pia, hunisaidia kujifunza mawazo mapya, takwimu na mitazamo tufauti kutoka kwa waandishi mbalimbali. Wakati mwingine mimi hupenda kusoma makala za biashara na maendeleo ya jamii kwani huniongeza maarifa yanayoweza kunisaidia katika masomo na kazi. Hata kama si kila siku, hujitahidi kupata muda wa kupitia vichwa vya habari ili kubaki na ufahamu wa mambo muhimu. Kwa ujumla kusoma gazeti ni tabia ninayoiona kuwa yenye manufaa kwa sababu hunifanya nibaki mwelewa wa dunia inayobadilika na kunisaidia kukuza fikra zangu za kila siku.

Ndio, ninapiga kura kwa sababu ninaamini ni haki nawajibu wangu, na pia wa kila raia kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia. Kupiga kura kunanipa nafasi, ya kutoa maoni yangu kuhusu uongozi na maamuzi yanayo adhiri jamii ninayoishi. Pia inanifanya nijisikie kuwa sehemu ya mabadiliko chanya ya naiweza kujenga mustakabali bora kwa watu wengi. Kabla ya kupiga kura, mimi hujitahidi kupata maarifa sahihi kuhusu wagombea na sera zao, ili kufanya uamuzi wenye ufahamu. Ninaona tendo la kupiga kura si tukio la kawaida mbali ni njia ya kuonyesha kujali maendeleo ya wananchi na nchi kwa ujumla. Kwa kufanya hivyo, ninachangia kuimarisha demokrasia, kuwajibika kama mwana jamii na kushiriki katika kunjenga kesho ilio bora kwa wote.

Ninaposherehekea siku kuu, mimi hupenda kutumia muda pamoja na familia na marafiki kwa sababu nyakati hizo huleta furaha na umoja. Mara nyingi, huanza kwa maandalizi ya chakula, maalum, nyumbani ambapo kila mtu hushiriki kwa njia yake ili kufanya siku hiyo iwe ya kipekee. Pia, mimi hupenda kushiriki katika mazungumzo kucheka na kukumbuka matukio mazuri yaliopita. Wakati mwingine mimi huenda mahali pa ibada au kushiriki shughuli za kijamii zinazoleta watu pamoja. Muziki na michezo midogo pia hufanya siku iwe ya kuvutia zaidi. Kwangu kusherehekea siku kuu sio tu kuhusu chakula au mapumziko bali ni kuhusu kuthamini watu ninaowajali na kuwaonyesha shukrani kwa maisha. Kwa ujumla, siku kuu hunipa nafasi ya kupumzika, kuungana na wengine na kuanza tena siku za kawaida nikiwa na furaha na motisha mpya.

Mojawapo ya kumbukumbu nzuri za shule ni wakati niliposhiriki shughuli za pamoja na wanafunzi wenzangu kama michezo, mashindano ya darasani na maathimisho ya shule. Nyakati hizo zilijaa furaha ushirikiano na kujifunza mambo mapya nje ya vitabu. Nakumbuka pia walimu walio tutia moyo na kutufundisha kwa subira wakituhimiza kujiamini na kufanya bidii Wakati wa mapumziko na mazungumzo na marafiki ulikuwa sehemu niliyoipenda sana. Kwa sababu tulicheka na kushirikiana ndoto zetu za baadaye. Pia, ninathamini mafanikio madogo kama kufanya vizuri kwenye mtihani au kukamilisha mradi wa darasani. Kumbukumbu hizi hunikumbusha umuhimu wa juhudi urafiki na kujifunza kwa pamoja. Kwa ujumla maisha ya shule yalinijenga nidhamu ujasiri na hamu ya kuendelea kujifunza hata bada ya kumaliza masomo.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shughuli rahisi lakini zenye maana kama kula pamoja, kuzungumza kuhusu siku yetu au kuangalia vipindi vya televisheni kwa pamoja. Wakati mwengine mimi hupenda kutoka matembezini au kutembelea ndugu na rafiki jambo linaloimarisha uhusiano wetu. Pia napenda kushirikiana nao katika maandalizi ya chakula au shughuli za nyumbani. Kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza na kushirikiana. Mazugumzo ya familia hunisaidia kupata ushauri, faraja na motisha ninapohitaji. Kwangu familia ni sehemu ya amani na msaada na muda ninaoutumia nao hunikumbusha umuhimu wa upendo na umoja. Kwa ujumla shughuli hizi rahisi hunifanya nijisikie nikiwa karibu nao zaidi na hunipa furaha na utulivu wa moyo kila tunapokuwa pamoja.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukuza ujuzi na maarifa ili niwe mtaalamu anayeweza kutoa mchango mkubwa katika shirika au jamii ninayohudumia. Ningependa kufikia kiwango cha uongozi ambapo naweza kusaidia wengine kukua kita aluma, kuboresha utendaji wa timu, na kuleta ubunifu katika kazi. Pia, nalenga kujenga sifa ya uaminifu, uajibikaji na ubora katika kila jukumu ninalopewa. Hhhh Huku nikijifunza kila siku ili kubaki na ushindani katika taluma yangu hh.

Napenda kufanya kazi na wengine pamoja na pekeangu pia kutegemea haina ya kazi. Hii inategemea haina ya kazi. Kufanya kazi na timu hunisaidia kubadilishana mawazo kujifunza mitazamu mipia na kutatua changamoto kwa haraka zaidi. Ushirikiano pia hujenga mawasiliano nzuri na kuimarisha matokeo ya kazi. Wakati huo huo ninaweza kufanya kazi peke yangu kwa umakini na uwajibikaji hasa pale kazi inahitaji kupanga mawazo kwa utulivu au kukamilisha majukumu kibinafsi kwa ufanisi. Kwa ujumla ninaamini kuwa kushirikiana na wengine huku nikidumisha uwezo wakujitegemea unifanya kuwa mfanya kazi bora zaidi.

Napendelea kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa uwazi, heshima na kusikiliza kwa makini kila wakati ninapojaribu kuelewa hoja zao kabla ya kutoa maoni. Mimi hupunguza kutoelewana na kuongeza ushirikiano. Pia napendelea kutumia mchanganyiko wa njia, kuzungumza ana kwa ana, kutumia rununu, au pia kwa kutumia ujumbe mfupi kulingana na hali ya kazi. Kwa kazi za pamoja, ninashirikiana kwa dhati kuzingatia nguvu na mawazo tofauti tofauti ya kila mmoja na kushirikisha wazo langu kwa uwazi. Hata pale Hata pale kuna changamoto, mimi huchukua muda kuelewa tatizo na kushirikiana ili kupata suluhisho badala ya kulaumiana. Kwa ujumla, njia hii ya mawasiliano inanisaidia kujenga mahusiano mazuri, kuongeza ufanisi na kuunda mazingira ya kazi yenye motisha na heshima kwa wote.

Ndiyo, napenda kufuatilia matukio ya kimataifa kwa sababu inaniwazesha kuelewa mabadiliko yanayoendelea duniani na jinsi ninavyoweza na jinsi yanavyoweza kuathiri maisha ya kila siku na masoko ya kazi Mimi hupenda kuangalia habari kuhusu siasa uchumi teknolojia na maswala ya kijamii kwani inaniongeza maarifa na kunipa mtazamo mpana Pia hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti kufikiria kwa kina na kujifunza kutoka kwa changamoto na mafanikio ya nchi nyingine Hii tabia hunisaidia pia kuwa tayari kwa mabadiliko ya kimataifa yanayoweza kuathiri sekta ya biashara au teknolojia kazini. Kwa ujumla kufuatilia matukio ya kimataifa ni njia ya kubaki mwelewa, kuongeza ufahamu na kuendeleza ujuzi wa kufanya maamuzi sahihi kwa maisha na kazi.

Mara nyingi, mimi huwa sipendi kukaa hadi usiku sana bila sababu maalumu. Kwa sababu ninajua usingizi wa kutosha ni muhimu kwa afya na umakini wa siku inayofuata. Kwa kawaida, napenda kumaliza shuguli zangu za jioni mapema kama kusoma, kupanga kazi za kesho na kupumzika kidogo. Kisha kulala katika muda unaoruhusu mwili kupata mapumziko ya kutosha. Hata hivyo, kuna nyakati chache ninabaki macho hadi usiku zaidi, hasa ninapokuwa nikimaliza jambo muhimu au kujifunza kitu kipya kinachonivutia. Ninajitahidi kueka usawa kati ya kazi na kupumzika ili kudumisha nidhamu kibinafsi. Kwangu muda wa usiku ni nafasi ya kutafakari, siku iliopita na kujiandaa kiakili kwa kesho. Lakini pia nakumbuka kuwa mapumziko ni sehemu muhimu ya mafanikio ya muda mrefu.

Ndiyo, ni kweli kuwa ninapenda kutembea msituni kwa sababu kunanipa nafasi ya kutulia na kufikiri kwa utulivu. Kutembea katikati ya miti, kusikia sauti za ndege na kuhisi upepo mwanana pia inaniletea hisia ya amani ambayo ni vigumu kupata katika mazingira ya shughuli nyingi za kila siku. Wakati mwingine matembezi ya msituni hunikumbusha umuhimu wa kuhifadhi mazingira na kuthamini uzuri wa dunia inayo tuzunguka. Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili bila pressure kwa sababu unatembea taratimbu huku ukifurahia mandhari. Zaidi ya yote, ninapenda jinsi matebezi ya msituni yanavyoweza kunipa mawazo mapia na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Jambo, linalonifanya nirudi kwenye majukumu yangu nikiwa na nguvu mpya na mtazamo chanya.

Ndiyo, ninapenda kucheza na watoto kwa sababu inanikumbusha umuhimu wa furaha katika maisha. Watoto huwa na ubunifu mkubwa na nguvu nyingi. Hivyo, kucheza nao kunahitaji uvumilivu, ucheshi na moyo wa kujifunza. Ninapocheza nao, iwe ni mchezo ya mpira, kuchora au kusimulia hadithi, nahisi kama ninapata nafasi ya kurudi kwenye ulimwengu wa utoto uliojaa mawazo huru na matumaini pia. Muda huo hunifundisha kuwa msikivu na mwenye kujali wengine kwa sababu watoto huhitaji kueleweka na kuunguwa mkono. Zaidi ya burudani, kucheza na watoto unanipa utulivu wa moyo na kunikumbusha thamani ya familia na jamii. Ni uzoefu unaonifanya kuthamini urahisi wa furaha na umuhimu wa kushiriki muda na wengine.

Ninaposhambulia tatizo kazini, kwanza mimi hujaribu kuelewa tatizo kwa kina badala ya kuzingatia dalili tu. Mimi huchukua muda kusikiliza maoni ya wenzangu kupata maelezo sahihi na kuelewa chanzo cha tatizo. Baada ya hapo, mimi huangalia suluhisho tofauti, nikilinganisha faida na hasara ya kila moja na kuchagua ile inayofaa zaidi. Wakati mwingine, mimi huchukua hatua ndogo ndogo badala ya kujaribu kurekebisha kila kitu mara moja. Jambo linaloongeza uwajibikaji na kupunguza makosa. Pia, mimi hujumuisha wenzangu pale inapowezekana kwa sababu kazi ya pamoja mara nyingi huleta mawazo mapya na suluhisho bora. Baada ya kutekeleza suluhisho, mimi huangalia matokeo na kufanya marakebisho madogo ikiwa ni lazima. Kwa ujumla, njia ya kimfumo na yenye kushirikiana inasaidia kutatua matatizo kwa ufanisi kuimarisha ushirikiano na kuangeza tija kazini.

Wakati wa likizo mimi, hujitahidi kutumia muda wangu, kwa njia zinazonipa furaha na kupumzika. Mara nyingi, mimi hupenda kusafiri kidogo ndani nchi, kutembelea familia au marafiki, na kuangalia maeneo mazuri ya asili. Hii hunisaidia kupumzika kutokana na shinikizo la kazi, na kupata mtazamo mpya. Pia, hupenda kutumia muda wa likizo kujifunza mambo mapya. Mimi hupenda kutumia muda walikizo kujifunza mambo mapia kama kupika, kusoma vitabu, au kushirikiana katika shughuli za kijamii Wakati mwingine, mimi hujikumbusha muda wa kujitunza kufanya mazoezi mepesi na kuondoa mawazo. Kwa ujumla, ninapanga likizo ili iwe mchanganyiko wa burudani, kupumzika, na kujijenga kiakili na kimwili. Hii inanisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu, furaha na motisha ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Mara nyingi mimi hujitahidi kunywa maji angalau glasi sita za maji kila siku. Ikiwa ni utaratibu wa kudumisha mwili kwa kukunyua maji ya kutoja. Kunywa maji mara kwa mara kunanisaidia kudumisha nishati, pia kunaimarisha afya ya mwili wangu na kufanya akili yangu ifanye kazi vizuri. Mimi huangalia pia ishara za kiu mwilini na kujiepusha na kukosa maji kwa muda mrefu. Wakati wa shughuli za kazi au mazoezi, huongeza kiasi cha maji ninachokunywa ili kudumisha nguvu na kuondoa uchovu. Kunywa maji sio tu tabia ya afya, bali pia ni njia ya kudumisha uwiano wa mwili na akili. Kwa ujumla unywaji wa maji ni sehemu muhimu na utaratibu ya utaratibu wangu wa kila siku unaonisaidia.

Chakula cha kigeni ambacho nishawahi kukijaribu na kilicho nivutia zaidi ni pizza ya kiitaliano na sushi ya kijapani. Pizza ili nifundisha jinsi viungo mbali mbali vinaweza kuunganishwa kuwa ladha moja ya kipeke huku nikijifunza pia kuhusu historia ya chakula hicho na tamaduni zinazo husiana nacho. Sushi kwa upande mwingine ulinifundisha ustadi na umakini katika kupika na kuandaa chakula kwa uzuri na usahihi. Kuonja chakula hiki haku kuza tu ladha yangu mbali kuna niwazesha kuthamini tamaduni na mitindo ya chakula tofauti kutoka duniani. Mara nyingi napenda kujaribu chakula kipya nikijua pia kinachangia afya yangu na burudani yangu kwa jumla kuonja vyakula vya kigeni ni sehemu ya kujifunza kufuraia na kupanua mtazamo wangu kuhusu dunia.

Asubuhi. Asubuhi ninapenda kunywa chai ya asali au kahawa ya kawaida kwani inanisaidia kuamka kwa haraka na inanipa nguvu ya kuanza shughuli za siku. Chai ya asali inanipa ladha tamu na nguvu. Huku kahawa inanipa umakini zaidi na kuongeza ari ya kufanya kazi. Wakati mwingine napenda kunywa maji ya kutosha pamoja na kinywaji. Hiki ili kudumisha mwili kuwa na maji ya kutosha na kuepuka uchovu. Kinywaji cha asubuhi si tu kinachonipa nishati bali pia ni sehemu ya utaratibu wa kuanza siku nikiwa na akili safi na motisha. Kwa ujumla, kinywaji cha asubuhi ni mwanzo wa siku yenye tija, yenye furaha na yenye nguvu ya mwili, pamoja na akili.